Mafunzo ya kazi yanayokuwa na mwanga mkubwa zaidi kuwa kwangu ni yale yanahusu ushirikiano, wa timu na mawasiliano kazini yamenifundisha jinsi ya kueleza mafunzo ya kazi yanayokuwa na mwanga mkubwa zaidi kuwa kwangu ni yale yanahusu ushirikiano, wa timu na mawasiliano kazini yamenifundisha jinsi ya kueleza hii imenisaidia kuepuka migongano isio ya lazima na kuongeza ufanisi kazini. Pia mafunzo kuhusu utumiaji wa teknolojia na programu za kazi ya menisaidia sana kujua jinsi ya kutumia zana hizo kikamilifu kuna ni raisishia majukumu yangu. Kuna punguza makosa na kunipa uwezo wa kutoa matokeo bora zaidi kwa wakati mfupi. Hii imeongeza sana ujasiri wangu katika kazi zenye changamoto.

Ili kuongeza uzalishaji wangu. Napanga ratiba yangu kwa uangalifu kila siku. Hii nahusisha kuanza na kazi muhimu kwanza kueka malengo madogo yanayoweza kufanikishwa na kugawanya majukumu kwa vipindi vinavyofaa ili kuepuka kuchoka haraka. Pia kutumia mbinu za kupunguza usumbufu kama kuweka simu kimya wakati wa kufanya kazi nzito na kuepuka kazi nyingi kwa wakati mmoja. Kuendelea kujifunza mbinu mpya ya kutumia teknolojia zinazorahisisha kazi pia hunisaidia kuongeza ufanisi na kupata matokeo bora zaidi.